Ninaandaa ripoti za kazi kwa utaratibu, umakini na kufuata malengo ya ripoti husika kwa sababu ninaamini ripoti nzuri ni nyenzo muhimu ya mawasiliano uwajibikaji na kufanya maamuzi sahihi. Ripoti si mkusanyiko wa maneno tu bali ni kielelezo cha kazi iliyofanyika, changamoto zilizokuwepo na mapendekezo ya baadae. Kwa hiyo, huipa uzito unaostahili kuanzia hatua ya kwanza hadi ya mwisho. Hatua ya kwanza ninapoanza kuandaa ripoti ya kazi ni kuelewa madhumuni ya ripoti. Hujiuliza maswali muhimu kama vile, ripoti hii inalenga nani, inahitajika kwa ajili ya nini, tathmini, ufuatiliaji, kumbukumbu, au maamuzi ya kiutawala. Kuelewa lengo hunisaidia kuchagua lugha sahihi kiwango cha maelezo na muundo unaofaa. Ripoti ya manejimenti kwa mfano huwa tofauti na ripoti ya kiufundi au ya uwanjani. Baada ya hapo, huaanza kukusanya taarifa zote muhimu. Hii ni hatua nyeti sana kwa sababu ubora wa ripoti hutegemea ubora wa taarifa. Kukusanya takwimu kumbukumbu za kazi, matukio, tarehe, majina na nyaraka husika. Ninahakikisha taarifa ni sahihi. Zimethibitishwa na zina uhusiano wa moja kwa moja na mada ya ripoti. Ikiwa ni ripoti ya tukio, uhakikisha muda mahali na mlolongo wa matukio umeelezwa kwa usahihi bila kupotosha hatua inayofuata ni kupanga muundo wa ripoti. Kwa kawaida, napendelea muundo ulio wazi na unaoeleweka kirahisi. Ripoti yangu, mara nyingi huanza na utangulizi, unaoeleza mazingira ya kazi au tukio. Ikifuatiwa na sehemu ya maelezo ya kina ya kile kilichofanyika. Baadae, hujumuisha uchambuzi wa matokeo, changamoto zilizotokea na hatua zilizochukuliwa. Mwishoni, huweka hitimisho na mapendekezo pale panapohitajika. Mpangilio huu humsaidia msomaji kufuatilia mawazo bila kuchanganyikiwa. Katika uandishi wenyewe kuwa makini sana na lugha nayotumia. Napendelea lugha iliyo wazi, rasmi na isio na hisia binafsi zisizohitajika huepuka maneno ya kukisia au ya kihisia na badala yake hutumia hoja zinazoegemea ukweli na ushaidi. Ikiwa kuna jambo lisilo na uhakika, ulieleza kwa wazi badala ya kulifanya lionekane kama ukweli kamili. Hii huongeza uaminifu wa ripoti. Jambo jingine muhimu ninazingatia ni usahihi wa takwimu na marejeo. Endapo ninanukuu takwimu, sheria, miongozo au maagizo uhakikisha chanzo kimeainishwa na kinajulikana. Ripoti yenye makosa ya takwimu au marejeo huweza kupotosha maamuzi na kuathiri uaminifu wa mwandishi. Ndio maana huchukua muda kuhakiki kila kipengele muhimu kabla ya kuendelea. Baada ya kuandika rasmi, ya rasimu ya kwanza, huchukua hatua ya kuisoma upya na kuifanyia mapitio. Katika hatua hii, huangalia kama mawazo yanapita kwa mtiririko mzuri, kama kuna kurudia hoja bila sababu, au kama kuna sehemu zinahitaji kufafanuliwa zaidi. Pia, huangalia makosa ya kisarufi, tahija, tahachia na alama za uandishi. Kusoma ripoti mara kadhaa hunisaidia kuboresha ubora wake kwa kiwango kikubwa. Pale inapobidi, huwa tayari kupokea maoni au marekebisho kutoka kwa wasimamizi au wenzangu. Sioni marekibisho kama kukosolewa, bali kama njia ya kuboresha kazi. Maoni ya wengine mara nyingi husaidia kuona mambo nilioweza kuyapuuza au kuyachukulia kwa juu kwa juu. Hatimaye, ninahakikisha ripoti imewasilishwa kwa wakati unaotakiwa. Ripoti iliyochelewa hata ikiwa nzuri hupoteza thamani yake. Hivyo, hupanga muda wangu vizuri ili niandike kwa utulivu bila kurupuka. Hupanga muda wangu vizuri ili niandike kwa utulivu bila kurupuka. Dakika za mwisho. Pia, uhakikisha ripoti imewasilishwa kwa njia inayofaa. Iwe ni makala ya maandishi ya kielektroniki au.